Wazo, nzuri la leo ni kuchukua muda mfupi na kutafakari na kupanga vipaumbele vya siku. Kufanya jambo moja kwa umakini mkubwa kunaweza kuleta matokeo bora kuliko kufanya mengi bila mpangilio. Pia, kutenda tendo jema ndogo kwa mtu mwingine kunaweza kubadilisha siku yake na yako pia.

Hapana, sina ndege wa kufungwa nyumbani kwa sasa. Hata hivo, napenda ndege kwa sababu wanaiba vizuri na huleta utulivu. Ningependa kufunga ndege siku za usoni, ikiwa nitapata nafasi na mazingira mazuri.

Ninapenda hali ya hewa ya wastani, isio na joto kali wala baridi kali. Hali hii, hunifanya nijiskie huru, kufanya shughli za kila siku bila usumbufu, napenda hasa wakati kuna upepo mwanana, unaoburundisha mwili. Pia, hali hii ya hewa, uleta utulivu na furaha ya kipekee.

Ninamahusiano mazuri na waze wangu, yalio jengwa juu ya heshima na mawasiliano. Mimi hujitahidi kuwasikiliza, kuwaheshimu, na kufwata ushauri wao. Mahusiano haya, hunipa mwongozo na kunifundisha maadili ya maisha. Pia, huimarisha mshikamano wa familia na upendo kati yetu.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Ninakipenda kwa sababu ni tulivu, kimepangwa vizuri, na hunipa faraja baada ya siku ndefu. Ndani ya chumba hiki, hupumzika, kusoma, na kupanga mawazo yangu bila usumbufu. Mazingira yake hunifanya nijisikie salama, mtulivu, na mwenye amani ya moyo. Kwa ujumla ni chumba kinachonipa nguvu mpya na kunifanya nijipende zaidi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu, hunilinda dhidi ya jua kali, pia kofia huongeza mvuto na hufanya mavazi yaoekane nadhifu. Napendelea kuvaa kofia ninapokuwa inje au katika shugli za kawaida.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu unaleta usawa mzuri kati ya mwanga na utulivu wa macho. Mwanga mkali sana unaweza kuchosha macho haraka, haswa unapokuwa unasoma au kufanya kazi kwa muda mrefu. Mwanga wa kati hufanya mazingira yaonekane ya kuvutia ya kirafiki na yenye hali ya amani. Pia, huo hunisaidia kuzingatia vyema kazi zangu bila kusumbua au kunifanya nihisi uchovu mapema.

Kuna njia nyingi za kuboresha michakato ya kazi ili kufanya kila kitu kiwe rahisi, haraka na bora zaidi. Kwanza ni muhimu kupanga kazi kwa mpangilio mzuri na kuweka kipaumbele kwa mambo muhimu zaidi. Pili, kutumia teknolojia na zana za kisasa kama kompyuta, apu au programu za kupanga kazi huufanya kila kitu hatua iwe rahisi na isio na makosa. Pia, kujifunza kutoka kwa makosa na kuunda mfumo wa kufuatilia maendeleo husaidia kuakikisha kila kitu kinaenda sawa na muda unahifadhiwa.

Kwanza, ninapofanya uchambuzi wa tatizo kazini, huanza na kuelewa tatizo kwa kina ili kujua chanzo chake cha msingi. Baada ya hapo, nitaorodhesha suluhisho zinazowezekana na kuzingatia faida na hasara za kila siku. Kisha, huchukua hatua kwa mpangilio, kujaribu suluhisho lililo na uwezekano mkubwa wa kufanikisha tatizo. Mara zote ninahakikisha kujifunza kutoka kwa matukio ili tatizo lisirudi tena na michakato ibaki bora zaidi.

Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu kuimba hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba hunifanya nijisike huru na kunipa nafasi ya kujieleza kihisia bila kizuizi chochote. Pia, ni njia nzuri ya kujiburudisha na kuleta hali ya uchangamfu nikiwa peke yangu au nikiwa na wengine. Kwa ujumla, kuimba hunipa nguvu chanya na kunifanya nijisikie mwenye amani na furaha moyoni.

Mimi napenda kufuatilia mfereji ya burudani na elimu. Hii ni kwa sababu, ninapenda kujifunza mambo mapya kila siku, lakini pia nipumzike na kufurahia vipindi vya maana. Mfereji kama huo, hutoa taarifa muhimu na mafundisho ya maisha kwa njia rahisi kueleweka. Pia, ni burudani ambayo inanifanya nijisikie huru na kuhamasika kwa mambo mazuri maishani.

Mimi napenda filamu za burudani na mafundisho. Hizi ni filamu zinazonifundisha mambo mapya au kuniacha nikicheka na kufurahia bila kuwa na huzuni nyingi. Napenda pia filamu za hadithi za maisha halisi. Kwa sababu, zinanifundisha jinsi watu wanavyo kabiliana na changamoto na kushinda matatizo yao. Kwa ujumla, aina ya filamu ninayoipenda ni ile inayoongeza uelewa wangu, kufurahisha akili na kunifanya nijisike vizuri moyoni.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Hii ni kwa sababu mazoezi yananisaidia kuwa na nguvu, kuimarisha afya ya moyo na kudumisha mwili wenye afya. Pia hufanya nijihisi vizuri kihisia na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu na kazi au shule. Mara nyingi, napanga ratiba yangu ili niwe na muda wa kufanya mazoezi bila kubana au kuchoka sana. Lakini, pia ni furaha kubwa kwangu.

Kitu kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo yangu. Napenda pia kujua kwamba juhudi zangu zinathaminiwa na zinasaidia wengine. Hivo, kunifanya nijihisi kuwa muhimu. Kuwa na changamoto ndogo ndogo zinaongeza ujuzi wangu pia. Na pia unipa nguvu na kuendelea bila kuchoka. Pia, nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupanua uwezo wangu kila siku, hunipa msukumo wa kufanya kazi kwa moyo wote.

Mimi napenda juisi ya machungwa na matunda mchanganyiko. Juisi ya machungwa hunipa nguvu na vitamini muhimu za kuimarisha afya ya mwili. Matunda mchanganyiko, hutoa ladha tamu na chenye uchangamfu. Kunifanya nijiskie freshi na furaha. Pia, ni njia nzuri ya kunyonya virubutisho muhimu kila siku bila kuchoka au kufadhaika.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inaniwezesha kuelewa jinsi dunia ilivyo kuwa na jinsi matukio ya zamani yanavyo tuathiri leo. Historia hunifundisha mafunzo muhimu kuhusu uongozi, maadili na maamuzi mazuri au mabaya ya binadamu. Pia, inafanya ninonge ujuzi wangu, nijue tamaduni mbalimbali na nifahamu mila na desturi za jami tofauti. Kwa ujumla, kujifunza historia kunanipa mtazamo mpana wa maisha na kuna hamamisha kufikiri kwa akina kuhusu siku za sasa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu napenda kuanza siku nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya. Asubui hunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri kabla shughuli nyingi hazijaanza. Pia, napata muda wa kufanya mambo muhimu bila usumbufu. Jambo linalonisaidia kuwa na tija kazini. Kuamka mapema, hunifanya nijisikie nimejiandaa vizuri na mwenye nidhamu katika maisha ya kila siku.

Kwanza, ninapokua na mradi mpya wa kazi, huwanza kwa kupanga wazi malengo na kuona ni nini hasa ninataka kufanikisha. Baada ya hapo, hufanya utafiti ili kuelewa soko, wateja, au tatizo ambalo mradi unalotatua. Kisha, ninatenga rasili mali muhimu kupanga hatua kwa hatua na kuuda ratiba ya utekelezaji ili kila kitu kiende sawa. Mara zote, huwanza hatua ndogo ndogo, kujifunza kwenye kila hatua na kurekebisha mikakati ili mrandi uwe wa mafanikio makubwa.

Napenda kutumia muda mzuri na marafiki zangu kwa kufanya mambo yanayo tuletea furaha na kutujenga. Mara nyingi, hupenda kuzungumza, kucheka na kubadilishiana mawazo kuhusu maisha na malengo yetu. Pia, tunaeza kutoka kutembea kula pamoja au kushiriki shugli zingine ndogo ndogo zinazo tusaidia kupumzika. Kwa ujumla, kuwa na marafiki hunipa amani ya moyo, faraja, na kunifanya ni jisike kuwa na dhamani.

Napenda kuenda madukani asubuhi kwa sababu mazingira huwa tulivu na isiyo na msongamano mkubwa wa watu. Asubuhi hunipa nafasi ya kuchagua bidhaa kwa utulivu bila haraka na usumbufu. Pia, wauzaji huwa bado wana nguvu na huduma yao huwa nzuri zaidi wakati huo. Kwa ujumla, kuenda madukani asubuhi hunisaidia kuokoa muda na kunanifanya nifurahie ununuzi wangu.

Ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na furaha ya kipekee kusikiliza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa bahari hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pia, napenda kutembea ufukweni kupiga picha na kufurahia mandhari nzuri ya asili. Kwa ujumla, pwani ni mahali panapo nifanya nijisikie huru mwenye amani na mwenye shukrani.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa na maisha yenye maana. Ninatamani kufikia malengo yangu, kujitegemea na kutumia vipaji vyangu kuleta mabadiliko chanya kwa wengine. Pia, ndoto yangu ni kuendelea kujifunza, kukua kila siku na kuwa mtu bora zaidi kuliko jana. Kwa ujumla, nataka kuishi maisha yenye kusudi, furaha na kuridhika moyoni.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujitenga kidogo na shughli na kujipa muda wa utulivu. Mara nyingi, napenda kusikiliza mziki mtulivu au kuangalia kitu chepesi kinacho nifurahisha. Pia, hujitenga na mawazo mingi kwa kuzungumza na mtu ninayemuamini au kupumua kwa utaratibu. Kwa ujumla napumzika kwa njia zinazo nirudishia nguvu, amani ya akili na furaha ya ndani.

Ningependa kujifunza lugha ya kijapani kwa sababu inavutia sana na ina utamaduni wa kipekee. Unaohusiana na historia, sanaa na teknolojia. Kujua kijapani kunanipa nafasi ya kuelewa tamaduni tofauti na kushirikiana na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Pia, ni changamoto nzuri ambayo inanisaidia kukuza akili na kumbukumbu yangu kwa njia ya kufurahisha. Kwa ujumla, kujifunza lugha mpya kunanifanya nijisikie nafurahi, najua mambo mapya, na inaongeza ujuzi wangu wa kibinafsi.

Mimi huoga mara moja kwa siku kwasababu inanikilishe usafi wa mwili na kunifanya nijiskie freshi. Mara nyingine, kama siku ni ndefu au nimefanya mazoezi, huoga tena ili kuondua uchovu na jasho. Kuoga kunanisaidia pia kuwa na afya njema ya ngozi na kuodoa bakteria au uchafu wa kilasiku. Kwa ujumla, kuoga ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku, unaonifanya nijiskie vizuri, safi na mwenye kujiamini.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu asili na yenye afya. Asali hufanya chai juisi au hata chakulia kingine kiwe tamu zaidi na kiwe na ladha nzuri. Pia, inavirubutisho vinavyo saidia mwili na hufanya nijisikie mwenye nguvu. Kwa ujumla, asali ni kitu ni nacho penda kutumia mara kwa mara kwa ladha na faida za ake za kiaafya.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kwa sababu, huunipa utulivu wa akili na kunifanya nitafakari kuhusu uzuri wa ulimwengu. Kuangalia nyota usiku, huunifanya nijisikie mdogo mbele ya ubaji mkubwa wa mungu. Pia, huunipa nafasi ya kutuliza mawazo na kufikiria ndoto na malengo yangu ya maisha. Kwa ujumla, kuangalia nyota huunilitea amani ya moyo na hisia ya matumaini.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika na kufanya mambo yanayo nifurahisha. Mara nyingi hupenda kutumia muda na familia au marafiki, tukicheka, kuzungumza na kushirikiana mawazo. Pia, napenda kufanya shugli za kujiburudisha kama kusoma kitabu, kutembea au kuangalia mandhari nzuri. Kwa ujumla, wikendi ni muda wakujikusanya kupata nguvu mpya na kufurahia maisha kwa amani.

Mafanikio nilio ya pata kazini ni kuona kazi zangu zikitimiza malengo niliojiwekea. Nimeweza kuandaa miradi ndogo ndogo kufanisi na kuwakikisha kila hatua inafanyika kama ilivyo pangwa. Pia, nimejifunza kutumia mbinu bora za kazi, kuondoa makosa na kuongeza tija ya kila siku. Kwa ujumla, mafanikio haya ya menipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujifunza mambo mapia kila wakati.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, kwa sababu, ulikuwa wakati wa ndoto nyingi na matumaini makubwa. Ujana ulinipa nafasi ya kujifunza bila hofu, kujaribu mambo mapya na kufanya makosa yalio kuwa mafunzo. Pia, ulikuwa wakati wafuraha, uhuru wa mawazo na kuishi bila mzigo mkubwa wa majukumu. Kwa ujumla, kurudi ujana kungekuwa fursa ya kuthamini zaidi muda na kufanya maamuzi kwa hekima zaidi.

Napenda mikutano iliyo na mpangilio mzuri na malengo wazi. Mikutano ya aina hii, hunisaidia kuelewa kinacho jadiliwa bila kuchanganyikiwa au kupoteza muda. Pia, napenda mikutano inayo toa nafasi ya kila mtu kutoa mawazo, na kuskilizwa kwa heshima. Kwa ujumla, mkutano mzuri kwangu ni ule unawoleta suluhisho, maamuzi na maendeleo ya kweli kazini.

Ndio, namkumbuka mwalimu mmoja kutoka shule, aliekuwa na moyo wa kufundisha kwa dhati na kutufundisha kwa ustadi mkubwa. Alitufundisha masomo kwa njia rahisi kuelewa, akitumia mifano na mazoezi ya kila siku ili kutafahamu vizuri. Pia, alisisitiza maadili mema, nithamu na heshima jambo linalonifundisha kuwa mtu mzuri na anaye heshimu wengine. Kwa ujumla, kumbukumbu zake zimenibakia moyoni na kunihamishisha kuendelea kujifunza kwa bidii kila siku.

Kila asubui ni napo wa muka, napenda kwanza siku yangu kwa utaratibu wa amani. Kwanza, hupu mua kwa utulivu na kushukuru kwa siku mpya ilio fika. Baada yake, huoga na kuanda usafi wa mwili, kisha kuchukua chakula cha asubui chenye afya. Mara nyingi, pia hupanga kazi au shugliza siku ilikuwa kikisha kila kitu kinaenda vizuri na nikiwa na mpangilio mzuri.

Mimi hupiga picha mara chache, hasaa ninapopata mandhari au tukio nzuri ambalo linavutia. Siku nyingi, hupenda kupiga picha za asili, mandhari ya jua au bustani, au matukio ya furaha na familia. Pia, kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu za muhimu na kushiriki furaha na wengine. Kwa ujumla, sipigi picha kila siku, lakini ninapopiga, hupiga kwa umakini na furaha kubwa.

Kitu kinacho nipa mutisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo niliojiwekea. Pia, kunipa furaha na kuridhika kuona juhudi zangu zinathaminiwa na kusaidia wengine. Changamoto ndogondogo zinazo ongeza ujuzi wangu pia hunipa nguvu na kuendelea bila kuchoka. Kwa ujumla, motisha yangu inatoka kwenye mafanikio, kujifunza kila siku na kuendelea kuboresha kazi zangu.

Kitu kinacho nifanya ni cheke ni kuona mambo ya kufurahisha au kichekesho. Mara nyingi ni vichekesho vya wapenzi wa familia, marafiki au hata kejeli za kawaida zisizo za hatari. Pia, tukicheka pamoja na wengine, hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo mazito ya kila siku. Kucheka kuna nifanya nijisikie furaha, amani ya moyo na nishati chanya nani ya nafasi yangu.

Utotoni, nilipenda kucheza na marafiki na kufurahia muda wa utoto bila mawazo mengi. Nilifurahia michezo ya nje, kukimbia na kushiriki vicheko vilivyo jaa furaha na uhuru. Pia, nilipenda kusikiliza hadithi na kujifunza mambo mapya yalio kuwa yanachochea mawazo yangu. Kwa ujumla, utoto ulikuwa kipindi cha furaha, ubunifu na kumbukumbu tamu ambazo siwezi kuzisahau.

Mafanikio niliyo yadhamini binafsi kazini ni kuona kazi yangu ikitimiza malengo nilio jiwekea. Nimeweza kumaliza miradi kwa ufanisi na kwa wakati. Jambo linalonifanya nijiskie fahari. Pia, kujifunza mbinu mpya za kazi na kuondoa makosa, kuna nipa uhakika wakuridhika kwa juhudi zangu. Kwa ujumla, mafanikio haya hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi. Kwa bidii na kuboresha kila siku.

Ninapenda waandishi wa vitabu wanaoandikia hadithi za maisha na mafundisho. Waandishi kama hawa hunifundisha maadili, changamoto za maisha na jinsi ya kushinda matatizo kwa hekema. Pia, hutoa nafasi ya kufikiria kwa kina, kuota ndoto na kupata mskumo wa kila siku. Kwa ujumla, ninafurahia vitabu vinavyoongeza ujuzi, kunilea akili na kunifanya nijisikie furaha moyoni.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, huanza kwa kupanga kazi zangu kwa mpangilio wa kipau mbele. Hufanya orodha ya kazi muhimu zaidi kuanza na kuepuka usumbufu unaoweza kupoteza muda. Pia, hutumia binu za kisasa na kuzingatia muda kila hatua. Kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa ufanisi. Mara zote huangalia matokeo, kujifunza kutoka kwa makosa na kurekebisha njia za kazi ili uzalishaji uendelee kuboreka.

Mimi napendelea chakula chenye ladha tamu na kidogo chumvi. Chakula cha aina hii hunifanya nijisikie huru na kuridhika kila nikila. Pia, husaidia mwili wangu kuwa na nguvu na afya njema bila kuumiza tumbo. Kwa ujumla, chakula chenye ladha tamu huchangia furaha ya moyo na nguvu za kufanya kazi kila siku.

Ili kujilinda kutoka vitisho vya mtandao, huanza kwa kutojibu ujumbe wa hofu au hatari. Pia, huwa na hakiki za akaunti na marafiki na washiriki niliowajua tu, na kuzuia au kuripoti wale wasio waaminifu. Kutumia nywila ngumu na tofauti kwa kila akaunti kunanisaidia kulinda taarifa binafsi. Kwa ujumla ni muhimu kuwa makini kutoacha taarifa binafsi wazi na kutumia teknolojia kwa usalama wa akili na mwili.

Ningependelea kutembelea mji wa kale wa Gedi kwa sababu ni mahali penye historia tajiri ya kale na tamaduni za kiasili. Mahali hapa kuna mabaki ya nyumba, kanisa na visima vinavyoonyesha maisha ya zamani na ya watu wa pwani. Kutembelea gedi, kunanipa nafasi ya kujifunza historia, tamaduni na jinsi jamii zilizokuwa zinaishi kwa amani na utaratibu. Kwa ujumla, ni sehimu ya kuvutia ambayo inachangia kuelewa wangu, wa historia na hufurahia mandhari ya kale.

Ndiyo, ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea kwa sababu napenda kusaidia jamii bila kutarajia malipo. Kazi ya kujitolea ilinipa na fasi ya kushirikiana na watu tofauti na kujifunza changamoto zao. Pia, ilinifundisha umuimu wa huruma, ushirikiano na kutua kwa moyo safi. Kwa ujumla, uzoevu huo ulinilenga kibinafsi na kunifanya nijisikie furaha na kuridhika moyoni.

Ndiyo, nimewai kununuwa tikiti za Tukio kwa sababu napenda kushiriki katika hafla zinazo nifurahisha au kuniletea maarifa mapya. Mara nyingi ni Tukio la burudani, tamasha au semina zinazoongeza ujuzi na furaha. Kupata tikiti kunanifanya nijisike tayari na kufurahia kila kipengele cha Tukio bila wasiwasi. Kwa ujumla, kununua tikiti ni jinsi nzuri ya kujiburudisha na kupata uzoevu wa kipeke.

Nimewai kuona mandhari ya jua likizama pwani, ambayo ilikuwa ya kuvutia sana na yenye amani. Rangi za anga, mawimbi ya bahari na upepo mwanana vilifanya hisia zangu zipate utulivu wa ajabu. Pia, nimeona mandhari ya milima yenye vichaka na mito midogo, ambayo ilinifanya nijisikie karibu na asili. Kwa ujumla, mandhari nzuri kama haya hunipa furaha, amani ya moyo na kumbukumbu tamu ambayo siezi kuzisahau.

Ndio, napenda kupaka rangi kwa sababu kunanisaidia kueleza mawazo yangu kwa njia ya ubunifu, kupaka rangi kunanifanya nijiskie tulivu na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia, ni njia nzuri ya kujaribu mchanganyiko wa rangi na kuunda picha zinazo vutia macho. Kwa ujumla, kupaka rangi kunanipa furaha, amani ya moyo na kurudisha nguvu ya ubunifu ndani yangu.

Mimi napendelea shati kwa sababu linaonekana rasmi na linafaa kwa kazi au shughuli za kila siku. Shati hunipa hisia ya heshima na mpangilio mzuri wakati wakusiliana na wengine. Pia ni rahisi kulinganisha na suruali au sketi na linanifanya nijisikie vizuri na nikiwa mahali poputi. Kwa ujumla, shati ni chaguo linalonipa starehe hadhi na muonekana mzuri kila siku.

Ndio, nimewahi kusafiri homa Bay, mahali pazuri penye mandhari ya kuvutia na amani. Kuna mito na maziwa yanofanya mazingira kuwa tulivu na ya kupumzika, ukiacha hewa safi ya asili. Pia, nilifurahia kuona maisha ya wanyama wa polini na tamaduni za watu wa eneo hilo. Kwa ujumla, safari hiyo ilinipa furaha, kumbukumbu nzuri na nafasi ya kujifunza mambo mapya kutoka asili na jami.

Ndiyo, na vasa, kwa sababu, hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu kila siku. Saa hufanya pia nionekane mpangilio wa kuonyesha nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Pia, ni kifaa cha mtindo kinachoongeza mvuto na muonekano wangu kila nikiivaa. Kuva saa, kunanifanya nijisikie tayari mpangilio na mwenye heshima mahali popote.

Nimewai kupokea kitabu cha hadithi kama zawadi na kilinifurahisha sana. Kilikuwa na ujumbe mzuri na hunifundisha mambo mapya kuhusu maisha na maadili. Pia, zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupewa nafasi ya kufurahia muda wa kujisomea. Kwa ujumla, zawadi nzuri kama hii hunipa furaha kumbukumbu tamu na msukumo wa kujifunza zaidi kila siku.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha dhamani. Kwa sababu, kinanipa kumbukumbu mzuri na maana maalumu. Kitu hiki, mara nyingi ni zawadi au kumbukumbu kutoka kwa familia au marafiki wa karibu. Kinaonyesha historia ya maisha yangu na kunifanya nikumbuke matukio muhimu kwa furaha. Kuhifadhi vitu vya dhamani, kunanipa hisia za amani, furaha na kudhamini kila kipengele cha maisha.

Kushirikiana na timu, hu uanza kwa kusikiliza maoni ya kila mshiriki na kuelewa malengo ya pamoja. Baada ya hapo, hu uchangia mawazo yangu na kusaidia kutatua changamoto pamoja kwa njia yenye utaratibu. Pia, ninahakikisha kila kazi inagawanywa kwa uwiano na kila mtu anajua wajibu wake. Kushirikiana na timu kunaleta matokeo bora, unyenyekevu na mafanikio ya pamoja kazini.

Nimezaliwa katika mji wa kilifi, ambao upo kando ya pwani na una maandhari ya kuvutia. Kinancho nivutia zaidi ni fukwe zake safi, mito ya kuvutia, na historia ya kale iliyo hifadhiwa katika mabaki ya majengo ya zamani. Utotoni, nilipenda kucheza karibu na pwani, kuongelea kidogo, na kushirikiana na marafiki katika michezo ya nje. Kilifi ni maalumu kwangu kwa sababu, unachanganya amani, mandhari ya asili na uridhi wa kitamaduni na pwani. Ningependa kurudi pale msimu wa likizo au baada ya masomo ilikufurahi utulivu na uzuri wa pwani.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye napenda sana ni Michael Jordan. Nampenda kwa sababu alikuwa na nidhamu kubwa, juhudi za ziada na hakuwai kukata tamaa licha ya changamoto nyingi. Mchezo wangu nilio uona akicheza ni finali ya mashindano ya NBA ambapo alishinda kwa kupiga pointi nyingi na kushangaza mashabiki. Ujuzi wake ni wa kipekee. Alikuwa na kasi, ustadi wa kurukia juu ya wachezaji wengine na uwezo wa kufanya pointi wakati wa shinikisho kubwa. Nilipo muona akicheza, nilijawa na msisimko, furaha na shauku ya kufuata kila hatua yake kwa makini.

Kazi yangu kazini inapendelea kuwa na kipa umbele kwenye mawasiliano kwa sababu usaidia kila kitu kufanyika kwa mpangilio mzuri. Kwa na mawasiliano wazi kuna nirahisishia kuelewa majukumu, kushirikiana na wenzangu na kuepuka makosa. Pia, hufanya timu yangu iwe na umoja, kila mtu akijua anacho hitaji kufanya na wakati gani wa kufanya kazi. Kipaumbele cha mawasiliano kinanisaidia kufanya kazi kwa tija, haraka na kufanisi kila siku.

Shughuli yangu inayonipendeza ni kusoma vitabu na hadithi za kufundisha kwa sababu hunipanua maarifa na kunifundisha maadili mema. Pia ninapenda shughuli za ubunifu kama kupaka rangi au kuchora ambazo hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu. Shughyli hizi hufanya nipate furaha, amani ya moyo na nguvu ya kujifunza kila siku. Kwa ujumla, ni njia ya kujiburudisha na kuendeleza ujuzi wangu kwa wakati mmoja.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya asali kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie macho na tayari kwa siku. Chai husaidia mwili kuamka pole pole na pia kunipa utulivu wa akili wakati wa kufurahia asubuhi. Pia ni kinywaji ambacho ni cha afya na hutoa hisia ya furaha na amani moyoni. Kunywa chai ya asubuhi kunanisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu, furaha na mpangilio mzuri.

Mimi nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na shukrani kwa mungu na familia. Mara nyingi huuanda hafla ndogo na familia au marafiki wakaribu. Tukicheka kushirikiana chakula na kufurahia pamoja. Pia, hupenda kupokea zawadi ndogo zinazo husiana na mambo ninayo yapenda, jambo linaloongeza furaha ya siku hiyo. Siku ya kuzaliwa ni wakati wa furaha shukran na kuunda kubukumbu tamu ambazo siwezi taka nizisahau.

Mimi natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza mambo mapya kila siku. Kompyuta hufanya kazi zangu za ofisi kuwa rahisi, haraka na bila makosa mengi. Pia, husaidia kuandika ripoti, kutafuta taarifa muhimu na kushirikiana na wenzangu kwa urahisi. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo kinachonifanya ufanisi, kunisaidia kujifunza na kunifanya nifanye kazi kwa mpangilio mzuri.

Mimi nafuata mfereji wa televisheni wa elimu na burudani kwa sababu hutoa taarifa muhimu na pia kunifurahisha. Mfereji huu hunifundisha mambo mapya kuhusu maisha, jamii na utamaduni kwa njia rahisi kuelewa. Pia napenda vipindi vinavyo nisaidia kujifunza ujuzi mpya au kuangalia hadithi zenye mafunzo ya maisha. Mfireji huu unanisaidia kuwa na maarifa, furaha na burudani kwa wakati mmoja.

Ninapenda vipindi vya televisheni, vya hadithi na elimu kwa sababu, hunifundisha jambo jipya na kunifurahisha kwa wakati mmoja. Vipindi hivi hutowa maarifa kuhusu maisha, tamaduni na ujuzi wa kila siku kwa njia rahisi kuelewa. Pia ni burudani ambayo hunisaidia kupumzika baada ya shuguli nyingi na kunifanya nijisikie furaha. Vipindi hivi hunipa hisia za furaha maarifa na msukumo wa kila siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, huu anza kwa kusikiliza kwa utulivu ili kuelewa hoja na hisia zake. Baada ya hapo, huu jaribu kueleza maoni yangu kwa heshima na kwa maneno yenye utulivu bila kuharibu hisia za mwingine. Pia, huu angalia suluhisho la pamoja ili kutatua mgogoro kwa njia ya amani na kufikiria makubaliano. Ninajitahidi kudumisha utu, heshima na amani ili kila mgogoro uishe kwa mafanikio kwa pande zote.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi kazini ni uchuzi wa mawasiliano na mpangilio wa kazi. Mafunzo haya ya menisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana na wenzangu, kupanga kazi kwa mpangilio na kuepuka makosa. Pia yamenisaidia kutumia mbinu bora za kufuatilia maendeleo ya kazi na kufanikisha miradi kufanisi. Mafundisho haya pia yamenijenga kibinasi na kunifanya nifanya kazi kwa nidhamu, tija na mafanikio ya kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi kwa sababu huchangia mawasiliano yangu na wenzangu kila siku. Simu pia hufanya iwe rahisi kufuatilia taarifa, kupanga ratiba na kufanya maarifa mapya kwa haraka. Pia, huniwezesha kufurahiya burudani kama kusoma, kufuatilia habari au kuona maombo ya kielimu wakati wowote. Simu ni kifaa kinachonipa ufanisi, unyenyekevu na kunifanya nifanye kila kitu kwa mpangilio mzuri.

Mara nyingi, huu kaa hadi saa nne usiku, kwa sababu napenda kumalizia shughuli za siku kwa utulivu. Wakati huo, huu tumia kupumzika, kutafakari siku iliopita, au kujiandaa kwa siku inayofuata. Sipendi kukiisha sana kwa sababu napenda kuupa mwili wangu muda wa kupumzika vya kutosha. Kulala mapema, hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na akili tulivu asubuhi.

Naanzaje mradi mpya wa kazi kwa kupanga kuanza malengo na kuona ni nini hasa ninataka kufanikisha. Baada ya hapo, hufanya utafiti wa kutosha kuelewa mahitaji, changamoto na wazo na mradi. Kisha, hupanga hatua kwa mpangilio na kuanza hatua ndogo ndogo ili mradi uende vizuri. Mara zote huangalia matokeo kujifunza kwenye kila hatua na kurekebisha mikakati ili mradi uwe na mafanikio makubwa.

Napendelea paka kwa sababu ni wanyama watulivu na wanao jitegemea sana. Paka hu nipa faraja kwa tabia yao ya upole na uwezo wa kukaa kimya bila kelele mingi. Pia ni rahisi kuwatunza na wanaweza kuishi vizuri hata kwenye nafasi ndogo. Kwa ujumla, napenda paka kwa sababu huni pa amani urafiki wa kimya na furaha ya kipekee nyumbani.

Ndiyo, nimewa kushiriki mashindano kwa sababu huto wanafasi ya kujaribu ujuzi wangu na kupima uwezo wangu dhidi ya wengine. Mara nyingi, mashindano haya ni ya michezo, elimu na ubunifu na yananifundisha nidhamu kushirikiana na kufanya maamuzi kwa haraka, pia kushiriki mashindano kuna nipa mskumo wa kufanya bidi zaidi na kufanikisha malengo yangu. Uzoevu huu, huu nisaidia kujifunza, kupata furaha na kuhisi mshikamano na wenzangu.

Mimi husomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti za habari za kitaifa na jamii, ambazo hutoa taarifa za haraka na za ukweli. Hizi tovuti uniwezisha kujua kilicho kwenye inchi yangu na duniani kwa wakati halisi. Pia, hupitia sehemu za elimu na burudani ili kupata taarifa zinazoongeza maarifa na ufahamu wangu. Kusoma habari mtandaoni, kunanisaidia kuwa na maarifa, kuendelea kujifunza na kufanya maamuzi sahihi kila siku.

Ndio, napenda kuimba. Kwa sababu, kunanipa furaha na kunisaidia kujieleza kihisia. Kuimba hunifanya nijisikie huru na kunipunguzia msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia, napenda kuimba nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki kwa ajili ya kujiburudisha. Kuiba huniletea amani ya moyo, nguvu chanya na tabasamu la dhati.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika na kupata nguvu mpya. Mara nyingi, hupenda kunywa maji au kinywaji kidogo, kisha kuzungumza na wenzangu kwa utulivu. Pia, hupenda kusikiliza mziki mtulivu au kutafakari kidogo ili kuondoa mawazo ya kazi. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu, akili kuwa safi na kurudi kazini kwa tija na msisimiko.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni siku niliotambua uwezo na malengo yangu. Tukio hilo lilinifanya nijiamini zaidi na kuanza kuchukua hatua za kuboresha maisha yangu. Ilinionyesha umuhimu wa bidii, subira na kujitambua katika kila ninachofanya. Tukio hilo ilikuwa mwanzo wa mabadiliko chanya na kunipa mwelekea mpya wa maisha.

Napendelea chai kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisike vizuri zaidi. Chai hunisaidia kuanza siku polepole bila msisimiko mwingi mwilini. Pia napenda ladha yake laini na namna inavyonipa muda wa kutafakari. Chai huniletea amani ya moyo na nguvu ya kuendelea na shugli za siku.

Ndiyo, napenda hesabu kwasababu hunisaidia kufikiria kwa umakini na kupanga mawazo vizuri. Hesabu hunifundisha uvumilivu, nidhamu na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Pia, hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga feather na kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, napenda hesabu kwasababu hunijenga kiakili na kunipa kuelewa mambo vizuri.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza na kuorodhesha kila jambo muhimu la kufanya. Baada ya hapo, huweka kipaumbele kwa kazi zinazohitaji kufanywa kuanza na zile zinazo weza kusubiri. Pia, huuda ratiba ya muda wa kila kazi ili kuhakikisha kila hatua inakamilika kwa mpangilio na haraka. Kupanga kazi, kuna nisaidia kuwa na tija, kupunguza mkanganyiko na kumaliza kila kitu kwa utulivu.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi. Michezo ya video hunifanya nitumie akili, kufikiria haraka na kufanya mikakati ya kushinda. Pia, ni njia nzuri ya kujiburudisha na marafiki au kujifunza ustadi mpya kwa njia ya kufurahisha. Kucheza michezo ya video, hunipa furaha, msisimiko na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo.

Kila usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Mara nyingi, hupenda kusoma kidogo au kufikiria mambo mazuri yalio tokea siku hiyo. Pia, huandaa vitu muhimu vya kesho kama nguo au ratiba ya kazi ili kuanza siku mpya kwa mpangilio mzuri. Shuguli hizi zinanisaidia kuwa na akili tulivu, amani ya moyo na usingizi mzuri usiku wote.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazozishiriki. Hakikisha sitoi taarifa binansi kwa watu nisiofahamu na huu chagua marafiki au wafuwasi kwa wangalifu. Pia, huu tumia nywila ngumu na kubadilisha mara kwa mara ili kulinda akaunti zaangu. Kwa ujumla, kuwa muangalifu na kutumia mtandao kwa busaa hunisaidia kulinda usalama na faragha yangu.

Napenda kununua vitu vinavyonisaidia katika maisha ya kila siku. Mara nyingi, hununua vyakula, nguo au vitu vya nyumbani vinavyoongeza faraja na mpangilio. Pia napenda kununuwa vitu vinavyo usiana na kujifunza au kuboresha ujuzi wangu. Hununua vitu ambavyo vina dhamani, matumizi ya muda mrefu na vinaleta furaha.

Kawaida na lala masaa saba hadi masaa manane kila usiku. Kwa sababu, hiyo ni kiwango kinachofa kwa mwili na akili. Kupata usingizi wa kutosha, kuna nisaidia kwa amka nikiwa na nguvu na akili safi kwa shughuli za siku. Pia, usingizi mzuri, husaidia afya ya mwili, kumbukumbu na uwezo wa kufikiri kwa uazi. Kulala vizuri kuna nifanya nijisikie afya, furaha na tija ya kila siku.

Ninaposhabulia mabadiliko kazini, hu anza kwa kuelewa ni kwa nini mabadiliko haya yameletwa. Baada ya hapo, hu jaribu kuangalia faida na changamoto zinazo weza kutokea na kupanga binu boraza kukabiliana nazo. Pia, hu changia mawazo yangu kwa wenzangu ili kuhakikisha kila mtu anafahamu mabadiliko na kufanya kazi kwa utulivu. Kukabiliana na mabadiliko kwa hekima, kunanisaidia kuwa natija, nithamu na mafanikio kazini.

Zoezi nzuri nililojenga ni kusoma kila siku kwa sababu limekuwa tabia inayo nisaidia kujifunza na kuongeza ujuzi wangu. Kila siku, huchukua mda wa kusoma vitabu, hadithi au habari zinazo ongeza maarifa na ufahamu wangu. Pia, zoezi hili linanisaidia kuwa na nidhamu, umakini na akili safi kila siku. Tabia hii ya kusoma kila siku imenibadilisha kibinafsi na kunifanya niwe mtu bora zaidi.

Somo la sayansi ambalo napenda ni biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadamu, mimea, wanyama na mazingira yetu. Biolojia huu huniwezesha kuelewa jinsi viumbe hai vinavyfanya kazi na kushirikiana katika mfumo wa dunia. Pia linanifundisha umuhimu wa kuilinda mazingira na kudhamini uhai wa kila kiumbe. Kusoma biolojia, kunanipa uelewa furaha ya kujifunza na msukumo wa kutunza sayari yetu.

Napendelea kusafiri kwa kutumia ramani kwa sababu hunisaidia kujifunza njia na kuelewa mahali nipo. Ramani hufundisha kuelewa alama, muelekeo na umbali wa maeneo mbalimbali. Pia, ni njia ya kihistoria na ya kufurahisha ya kugundua maeneo mapya kwa umakini. Kutumia ramani hunisaidia kujua miji na maeneo vizuri, kujifunza na kufurahia safari kwa uangalifu.

Ndiyo, huweka picha mtandaoni mara chache, hasa zile zinahusiana na kumbukumbu au furaha maalumu. Kabla ya kuweka, huchagua picha ambazo ni salama na zisizo na taharifa binafsi. Pia, napenda kushiriki picha hizo na marafiki au familia, ili kufurahia pamoja. Kuweka picha mtandaoni kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kushirikiana furaha kwa usalamu.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano kwa sababu hufanya mazungumzo kuwa ya wazi na rahisi kuelewa. Video huniwezesha kuona hisia na mwendo wa mwili wa mtu ninazungumza naye, jambo linaloongeza uelewa. Pia, ni njia nzuri ya kushirikiana na wenzangu au familia hata ikiwapo mbali. Kutumia video kuna boresha mawasiliano, kuna leta uwazi na kunanifanya nijisikie karibu na wengine.

Wakati wa siku za mvua, napenda kufanya shughuli zinazo nifanya nijisikie joto na furaha. Mara nyingi, hupenda kusoma vitabu, kuangalia vipidi vya televisheni, vya hadithi au elimu, au kupaka rangi ili kujiburudisha. Pia, napenda kunywa kinywaji cha mtu kama chai au kakao na kusikiliza sauti ya mvua ili kupata utulivu. Siku za mvua hunipa nafasi ya kupumzika. Kufurahia nyumbani na kufanya mambo ya nayo niridhisha moyoni.

Nataka kufikia hatua ya juu katika kazi yangu kwa kujijenga kitaaluma na kuongeza ujuzi wangu kila siku. Ninatamani kuwa mtaalamu anayeaminika mwenye mchango chanya kwa taasisi na jamii ya ujumla. Pia nataka kufikia mafanikio yanayoniruhusu kujitegemea na kusaidia wengine kufikia ndoto zao. Lengo langu ni kukua, kufanya kazi kwa ubora na kuwacha alama nzuri katika taaluma yangu.

Ninaposhambulia tatizo kazini, huanza kwa kulichambua kwa utulivu ili kuelewa chanzo chake. Baada ya hapo, huchunguza mbinu mbalimbali za suluhisho na kuchagua njia bora zaidi ya kutatua tatizo. Pia, huwashirikisha wenzangu ili kupata maoni yao na kuwakikisha kila hatua inafanyika kwa mpangilio. Kukabiliana na tatizo kwa hekima, kunanisaidia kupata matokeo bora, kudumisha amani na kuendelea kuwa na tija kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Kwa sababu, hunifanya nijisikie utulivu na furaha. Harufu hii hunirudisha kumbukumbu nzuri za bustani na mandhari ya asili tulivu. Pia, hunipa hisia za amani na msisimko wa furaha wakati wa siku ndefu au baada ya kazi. Harufu ya maua huniletea raha ya kipekee, hisia nzuri na amani moyoni mwangu.

Ninapokeaje maoni kutoka kwa wengine, huanza kwa kusikiliza kwa makini bila kuingilia hisia zangu. Baada ya hapo, hujaribu kuelewa maana ya maono hayo na kuyachambua kwa busara. Pia, huzingatia kama kuna sehemu ninayoweza kuboresha au kujifunza kutokana na maoni hayo. Kupokea maoni kwa utulivu kunanisaidia kuboresha kazi yangu, kujifunza na kuwa na mahusiano mema na wengine.

Njia ninayotumia kupumzika ni kwa kufanya mambo yanayo nifurahisha na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingi, napenda kusoma kitabu, kuangalia vipindi vya televisioni, au kupaka rangi ili akili yangu ipumzike. Njia hii, nilijifunza tangu utotoni. Pia, hupenda kusikiliza mziki mtulivu au kutafakari kwa utulivu ili moyo wangu upate amani. Kwa ujumla, njia hizi za kupumzika, huni saidia kurudi kazini au shugli za siku kwa nguvu, furaha na akili safi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria kwa jua tofauti na kutatua mawazo mapya. Ubunifu hunisaidia kutatua changamoto kwa njia rahisi na ya kipekee. Pia, hunipa nafasi ya kujieleza kupitia mawazo, maandishi au kazi mbalimbali. Ubunifu hunifanya nijisike huru, mwenye msukumo na tayari kujifunza mambo mapya kila siku.

Programu ya simu ninayo itumia kila siku ni programu ya mawasiliano kwa sababu huniwezesha kuzungumza na familia, marafiki na wenzangu kazini. Programu hii hufanya iwe rahisi kushirikiana, kutuma ujumbe na kupata taarifa muhimu kwa wakati halisi. Pia huniwezesha kushiriki picha, video na taarifa nyingine kwa urahisi na haraka. Kutumia programu hii, kuna nisaidia kuwasiliana vizuri, kuwa na mpangilio na kufanikisha shughuli zangu za kila siku.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni kuona jitihada zangu zikiza matunda. Ninapo fanikisha jambo nililolipania, moyo wangu huja shukrani na furaha ya kweli. Pia, kuwa na muda mzuri na watu ninaowapenda, hunifanya nijisikie salama na kudhamini maisha. Furaha yangu hutokana na mafanikio madogo, upendo na watu wa karibu na amani ya ndani.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula cha afya chenye mboga na protini. Kwa sababu, hunipa nguvu bila kusababisha uzito mwingi. Mara nyingi, huchagua mchanganyiko wa mboga, mchele au ugali kidogo na nyama au samaki. Pia chakula cha jioni hufanya nijisikie tulivu, furaha na tayari kwa usingizi mzuri. Chakula hiki hunisaidia kuwa na afya njema nguvu za kutosha na amani ya moyo kabla ya kulana.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na asili. Kulipa hunifudisha subira, uwajibikaji na kufurahia mchakato wa ukuwaji wa mimea. Pia, hunipa furaha ya kuona mimea ikikuwa vizuri kwa juhudi zangu mwenyewe. Bustani huniletea amani ya moyo, afya njema na furaha ya kipekee.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa sababu huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu. Mara nyingi, hutumia kushiriki habari, picha au kufuata mambo muhimu yanao ongeza marifa na burudani. Pia, mitandao huniwezisha kujifunza mambo mapya, kushirikiana na wengine na kufurahia vipidi vya elimu na burudani. Kwa ujumla, kutumia mitandao ya kijamii kunanisaidia kuwa na uhusiano mzuri, furaha na maarifa ya kina siku.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa ni uzoevu wakuvutia sana. Maonyesho hayo yalinifundisha kuhusu aina mbali mbali za ubunifu, rangi na mbinu za kipekee za wasani. Pia, ilinipa msukumo wakujaribu ubunifu wangu mwenyewe na kuzingatia urembo wa sanaa kila siku. Kushiriki maonyesho ya sanaa, kunanisaidia kufurahia, kujifunza na kuendelezo ubunifu wangu binafsi.

Kazi ni nayoidhamini zaidi ni kazi ya kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kwa sababu, hunipa furaha na kuridhika. Kazi hii inahusisha mawasiliano mazuri, kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Pia, hunifundisha nidhamu, uwajibikaji na kutimiza wajibu kwa wakati unaofaa. Kazi hii hunisaidia kuwa na tija, kujifunza kila siku na kuacha alama chanya kwa jamii.

Wakati napenda kustarehe, napenda kufanya mambo ya nayo nipa furaha na utulivu. Mara mingi, huu penda kusoma kitabu, kusikiliza mziki mtulivu, au kuangalia vipindi vya burudani. Pia, huu penda kunya kinywaji kipia au kufanya mazungumzo ya furaha na familia au marafiki. Kustarehe kuna nisaidia kupumzika, kurejesha nguvu na kurudi kwenye shughuli zangu za kila siku kwa moyo safi na furaha.

Ninapendelea mwanga wakati kwa sababu unifanya nijisike raha na utulivu bila kuumiza macho. Mwanga wakati unisaidia kuzingatia kazi, kusoma au kupumzika kwa urahisi. Pia, hutoa hisia ya joto na amani ndani ya chumba bila kuwa na mwanga mkali unao sababisha kukasirika. Mwanga wakati, huu nifanya nijisike vizuri, kustarehe na kufanya shughuli zangu kwa urahisi.

Ninapofanya marafiki wapya, huanza kwa kuzungumza kwa heshima na kwa utulivu. Hupenda kusikiliza mtu mwingine, kuelewa mawazo na hisia zake na kushirikiana kwenye mambo yanayofurahisha pamoja. Pia, hujaribu kushiriki maslahi yanayofanana au kushirikiana kwenye shughuli za kawaida ili kuimarisha urafiki. Njia hii, hunisaidia kupata marafiki wa kweli, amani ya moyo na furaha ya pamoja kila siku.

Mchezaji wa michezo ambaye napenda sana ni Lionel Messi. Kwa sababu ni hodari sana, anacheza kwa akili na hajawai kukata tamaa. Napenda jinsi anavyoweza kufanya mambao mangumu na kushirikiana wachezaji wenzake kwa ustadi mkubwa. Mchezo wangu niliouona akicheza, nilishangazwa na mbinu zake za kipekee na kasi ya kufikiria haraka. Kuona messi akicheza, hunifanya nijisikie msisimko, furaha na msukumo wa kufuata ndoto zangu.

Wakati wa baridi kali, napenda kushika joto na kupumzika nyumbani. Mara nyingi, huu penda kunya kinywaji cha moto kama chai au kakao na kuvaa nguo nzito ili mwili usipate baridi. Pia, huu penda kusoma kitabu, kuangalia vipindi vya televisheni au kupumzika chini ya blankiti ya joto. Siku za baridi kalihu ni saidia kustarehe, kupata amani ya moyo na kuondua uchofu wa muili na akili.

Ndiyo, na wafahamu majirani zangu kwa sababu huu shirikiana nao katika maisha ya kila siku na kuimarisha mausiano ya kijami. Huu hupenda kuzungumza nao mara kwa mara, kusaidiana pale panapoitajika na kushiriki furaha na changamoto za maisha. Pia, kufahamu majirani kuna nisaidia kujenga mazingira ya amani na usalama nyumbani. Kwa kuwa na uhusiano mzuri na majirani, huu hunipa furaha, amani na mshikamano wa kijamii.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni hadithi za kia Afrika, kwa sababu huchanganya mafunzo, burudani na tamaduni za asini. Kila hadithi huu nifundisha maadili mema kwa ujasiri, subira na kusaidiana na wengine. Pia, kitabu hiki huu nisaidia kufikiria kwa ubunifu na kuunda picha za mambo yanayo fundishwa kichwani mwangu. Kwa ujumla, kusoma kitabu hiki kunanipa furaha, maarifa na msukumo kwa kufanya mambo mema katika maisha yangu.

Ninapo uwianisha kazi na maisha ya kibinafsi, huwa anza kwa kupanga muda kwa uwiano. Hupanga masaa ya kazi na muda wa familia, marafiki na burudani ilikuhakikisha kila jambo lina nafasi yake. Pia, huweka mipaka, kuepuka kuingiza kazi katika muda wa kupumzika na kuzingatia afya ya mwili na akili. Uwiano huu hunisaidia kuwa na amani furaha na tija katika kazi pamoja na maisha binafsi.